Napenda paka na umbwa kwa sababu utafauti, lakini kama ninge lazimika kuchagua, ngesema napendelea paka kidogo zaidi. Paka wanavutia kwa utulivu wao, uhuru na uwezo wa kujitegemea. Wanaweza kukaa pembeni, kutazama dunia kimia kimia na bado kuonyesha upendo kwa njia yao ya kipeke. Wanapojisongesha karibu au kujipinda kwenye mapaja ya mtu. Wanahitaji matunzo lakini si ya nguvu sana, jambo linalowafanya wawe warafiki ama marafiki wazuri kwa maisha yenye ratiba nyingi. Hata hivyo, mbwa pia wana nafasi muhimu moyoni. Wao ni waaminifu, wachangamfu na wanajali sana wamiliki wao. Wanamfanya mtu ajisikie salama na kupendwa bila masharti. Mwisho wa siku, paka hufundisha utulivu na uhuru ilhali umbwa hufundisha uaminifu na furaha ya pamoja, ndio maana nathamini wanyama wote wawili kila mmoja kwa uzuri wake.

Mchezo ambao napenda kucheza ni soka. Soka hunivutia kwa sababu ni mchezo rahisi kuelewa. Lakini wenye msisimko mkubwa unahitaji ushirikiano, kasi, akili na nidhamu. Sio nguvu peke ninapofikiria kuhusu soka. Naona timu ikisonga pamoja kama familia. Kila mchezaji akichangia kwa nafasi yake. Kilicho kizuri zaidi ni kwamba soka huleta watu pamoja. Haijalishi unatoka wapi lugha gani unaozungumza au umri wako ni gani. Ukifika uwanjani wote mnakua kitu kimoja. Kila pasi, kila crossi na kila goli hujenga furaha pamoja. Pia soka inafundisha vumilivu. Wakati mwingine unashinda wakati mwingine unapoteza. Lakini muhimu ni kujifunza na kuendelea ingawa siwezi kukimbia uwanjani kwa sana napenda kucheza soka kwa kufuatilia mechi kuchambua mikakati na kusaidia watu kuelewa sheria na mbinu za mchezo huo mzuri. Kwangu soka si mchezo tu. Nilugha ya pamoja ya dunia.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu chakula kwangu si kitu tu hitaji la mwili bali pia ni njia ya kujifunza tamaduni na uzoefu mpya. Kila mara ninapokutuna na sahani ambayo sijawahi kuonja, nahisi msisimko na hamu ya kugundua ladha, harufu na viungo vilivyo tumika. Wakati mwingine vyakula vipya vinaweza kuwa vya ajabu au tofauti na nilivyzoea, lakini hilo ndilo hufanya uzoefu uwe wa kuvutia zaidi. Kujaribu vyakula vipya pia hunisaidia kupanua ladha yangu na kuthamini ubunifu wa upishi na naamini kuwa kila chakula kina hadhi yake. Na kwa kukionja napata nafasi ya kuunganika na historia za mila za watu wengine ingawa si kila chakula kipya kinanipendeza. Bado ninafurahia mchakato wa kujaribu. Kwangu chakula ni safari ya kugundua ulimwengu kwa njia ya ladha.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni maji baridi yenye kipande cha limau. Ingawa si rahisi, hunipa burudani kubwa hasa siku za joto au baada ya shughuli nyingi. Latha yake nyepesi ya limau hufanya maji yawe yenye kuvutia zaidi kuliko maji ya kawaida. Na hunifanya niisi mchangamfu mara ninapokunywa. Napenda maji haya kwa sababu si tu yanaburudisha bali pia ni yenye afya unisaidia kondoa kiu kuboresha umakini na kunifanya nijisikie mwepesi mwilini. Wakati mwingine huongeza majani ya mnanaa ili kufanya latha iwe safi na yenye harufu nzuri zaidi. Zaidi ya hapo kinywaji hiki ni raisi kutengeneza popote nilipo iwe nyumbani shuleni au safarini. Kwangu maji baridi ya limao zaidi ya kinywaji ni chanzo cha utulivu, nguvu na mwanzo mzuri wa siku.

Kwa kawaidi nakaa hadi saa nne au saa tano usiku kulingana na shughuli za siku hiyo. Kama siku imekuwa ndefu au nina kazi ya zaidi huenda nikachelewa zaidi kumaliza majukumu yangu kabla ya kulala. Hata hivo hujaribu kuwa na ratiba thabiti ili mwili wangu upate mapumziko ya kutosha. Wakati wa usiku napenda kutumia muda wangu kusoma, kutafakari au kupanga mambo ya siku Inayofuata. Huu ni wakati tulivu ambapo hakuna kelele nyingi. Hivyo naweza kufikiria kwa utulivu. Wakati mwingine pia hutumia muda huu kupumzika kwa kusikiliza muziki laini au kutazama kitu kifupi cha kuburudisha ingawa napenda kuwa macho usiku najua umuhimu wa kulala mapema ili kuamka nikiwa na nguvu. Kwa hivo hujaribu kusawazisha kati ya kufurahia muda wangu wa usiku na kulinda afya yangu kwa kupata usingizi wa kutosha.

Napendelea chakula chenye ladha iliyo sawazishwa vizuri, hasa mchanganyiko wa utamu mdogo, chumvi kiasi au ukali wa wastani. Ladha hii hunifanya nihisi chakula kimeandaliwa kwa uangalifu na ubunifu badala ya kuwa bapa au cha kawaida. Ukali mdogo wa pilipili kwa mfano huchochea ladha kwenye ulimi na kufanya kila mlo uwe wa kusisimua bila kuwa mkali kupita kiasi. Pia napenda pale ambapo kuna mguso wa uchachu, wa limau au tamarindi kwa sababu hufanya chakula kionekane chepesi na chenye kuburudisha. Ladha kama hizi husaidia kusawazisha mafuta au uzito wa vyakula vizito kama nyama au wali wa nazi. Kwa ujumla, kwangu chakula kizuri ni kile kinachochanganya ladha tofauti kwa uwiano mzuri. Hii hufanya kula kuwa si tu hitajila mwili bali pia burudani na hisia za uzoefu na kitamaduni unaobaki akilini.

Kinachonipa motisha kazini zaidi ni kuona maana na matokeo ya kazi inayofanya. Ninapojua kwamba juhudi zangu nasaidia wengine kuboresha maisha yao au kutatua tatizo fulani. Huhisi nguvu ya kuendelea hata pale ambapo yanapokuwa magumu hisia ya mchango hunitia moyo kuliko utu malipo ya fedha. Pia napata motisha kutoka kwa kujifunza vitu vipya. Kila changamoto kazini inanipa nafasi ya kukuza ujuzi wangu kufikiria kwa ubunifu na kuwa bora zaidi kuliko jana. Ninapokuwa kitaaluma najisikia furaha na kujiamini zaidi. Zaidi ya hayo mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano na wenzangu huchochea sana. Aa, ninapofanya kazi na watu wanaoheshimiana kusaidiana na kuthamini juhudi za kila mmoja hamasa yangu huongezeka. Kwa ujumla, motisha yangu kazini inatokana na maana ya kazi yangu. Fursa za kujifunza na uhusiano mzuri wa watu ninaofanya nao kazi. Haya yote hunifanya niendelee kufanya kazi kwa bidii na furaha.

Rangi ninayopenda zaidi ni bluu kwa sababu inaniletea hisia za utulivu uhuru na uwazi wa akili. Kila ninapoiona hunikumbusha upana wa anga na kina cha bahari vitu viwili vinavyoonyesha uzuri na nguvu ya asili. Bluu inafanya nijisikie mtulivu hata nikiwa katika mazingira yenye msongo wa mawazo. Naiona rangi hii karibu kila mahali katika maisha yangu ya kila siku. Asubuhi ninapotoka nje naiona kwenye anga la bluu juu yangu hasa siku zinapokuwa safi bila mawingu. Pia naiona baharini ninapokwenda pwani ambapo maji yanangara kwa vivuli tofauti vya bluu kuanzia hafifu hadi kali katika vitu vya kawaida naiona kwenye nguo zangu kalamu au hata skrini ya simu yangu kwangu. Bluu si tu rangi bali ni alama ya amani. Matumaini na nafasi isiyo na kikomo.

Chakula cha kigeni ambacho ni nimewahi kujaribu ni sushi kutoka Japan na uzoefu huo ulikuwa na wa kipekee kabisa. Mara ya kwanza nilipo iyo na ilionekana tofauti sana na vyakula nilivyozoea kwa sababu ilikuwa na wali uliokunjwa ndani ya mwani pamoja na samaki mbichi. Nilihisi wasiwasi kidogo lakini pia udadisi mkubwa wa kutaka kuonja. Nilionja ladha yake ilikuwa nyepesi, safi na ya kuvutia kuliko nilivotarajia. Mchanganyiko wa wali laini, samaki na mchuzi wa soya ulifanya kila kipande kiwe na ladha ya kipekee. Pia nilijaribu kula kwa vijiti vya chakula, jambu wa ambalo lilifanya uzoefu uwe wa kufurahisha zaidi. Sushi ilifundisha kwamba vyakula vya kigeni vinaweza kuwa tofauti lakini pia vitamu sana. Tangu wakati huo nimekua wazi zaidi kujaribu vyakula kutoka tamaduni nyingine. Kwangu kuonja chakula ya cha kigeni si kula tu ni safari ya kujifunza dunia kupata ladha.

Ndiyo nimewahi kulima na uzoefu huo ulikuwa wa kufundisha na wa kuridhisha sana. Nilipata nafasi ya kusaidia katika shamba ndogo la familia ambapo tulipanda mazao kama mahindi mboga za majani na nyanya. Mwanzoni kazi ilionekana ngumu hasa kuchimba udongo kupalilia magugu na kumwagilia mimea kila siku. Lakini polepole nilianza kuona thamani yake. Kupitia kilimo nilijifunza uvumilivu kwa sababu mimea haitoi wala kukomaa kwa haraka. Ilihitaji muda, uangalizi na juhudi za kila siku pia niliona jinsi asili inavyofanya kazi kwa ushirikiano mvua, jua, udongo na mikono ya binadamu vyote vinahitajika ili mavuno yawe mazuri. Zaidi ya hayo kulima kulinifanya kuthamani kuthamini chakula zaidi kwa kuwa niliona kazi kubwa inavyo ama inayofanyika kabla ya chakula kufika mezani ingawa si mkulima wa kudumu uzoefu wa kulima uliniacha na heshima kubwa kwa wakulima na kwa ardhi inayotulisha.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu yenye mpangilio mzuri ya na yanayo heshimu ushirikiano kati ya watu. Katika mazingira kama haya, inaweza kufikiri kwa umakini, kufanya kazi kwa ubora na kujisikia salama kutowa mawazo yangu bila hofu ya kukosolewa vibaya. Kimya kidogo au kelele ndogo, hunisaidia kuzingatia majukumu yangu bila kuvurugu. Pia napenda sehemu yenye mwanga mzuri na hewa safi kwa sababu mazingira ya mwili huadhiri sana jinsi inavyo fanya kazi. Ofisi safi yenye nafasi ya kutosha na mpangilio unaoeleweka ufanya kazi ionekane nyepesi na ya kufraisha zaidi. Zaidi ya hapo mazingira yenye, wenzangu wanao, saidiana, kuheshimiana na kuwasiliana kwa uwazi, hunichochea sana. Ninapo hisi kuthaminiwa na kuungwa mkono, hamasa yangu huongezeka na ubunifu wangu huchanua. Kwa jumla mazingira bora ya kazi kwangu, ni yale yanayo changanya utulivu, nidhamu na uhusiano mzuri wa kibinadamu. Mahali ambapo ninaweza kufanya kazi kwa bidii, kujifunza na pia kujisikia furaha.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kipindi nilipofanya kazi katika timu chini ya shinikizo kubwa la muda. Tulikuwa na mradi muhimu wenye makataa mafupi na kila moja aliposwa kuchangia kwa ufanisi ili kufikia lengo. Mwanzoni nilihisi mkazo na hofu ya kufanya makosa lakini polepole nilijifunza jinsi ya kutulia, kupanga vizuri na kuamini uwezo wangu. Katika kipindi hicho niligundua umuhimu wa mawasiliano wazi, nilipojifunza kuuliza maswali, kutoa marejesho kwa heshima na kusikiliza wenzangu. Kazi ilienda vizuri zaidi kuliko nilivyotarajia, pia niliona kwamba mafanikio hayategemei mtu mmoja tu, bali ushirikiano wa pamoja. Zaidi ya yote, uzoefu huo ulinifundisha uvumilivu na kujitambua nilijifunza kukubali makosa, kujirekebisha haraka na kuendelea mbele badala ya kukata tamaa.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole na nauona kuwa njia rahisi salama ya kisasa ya kulinda vitu au vifaa vyangu badala ya kukariri nywila ndefu au kuhofia mtu mwingine kuangalia nilichoandika alama ya kidole changu inaniruhusu kufungua simu au kifaa changu kwa haraka na kwa uhakika hii hunipa amani ya akili. Nikijua kwamba taarifa zangu binafsi ziko salama. Mfumo huu pia unonekana ama unaokoa muda hasa ninapokuwa na haraka au mikono yangu ikiwa na shughuli kugusa tu kitambuzi cha kidole kunatosha badala ya kuandika namba au herufi nyingi. Zaidi ya hayo ninauamini zaidi kwa sababu kila mtu ana alama ya kidole ya kipekee hata hivyo bado huwa mwangalifu kwa kuwa hakuna mfumo ulio mkamilifu kabisa wakati mwingine hutumia njia mbadala kama nambari ya siri ikiwa kidole changu hakitambuliwi.

Kitendo chawema ambacho sitakisa hau ni pale nilipo msaidia mzee aliyekuwa amekoma kando ya bahari akiwa na mzigo mzito. Ilikuwa jioni na watu wengi walikuwa wana pita bila kumjali. Nilisimama nikamsalimia kwa heshima kisha nikamsaidia kubeba mifuko yake hadi kituo cha basi kilicho karibu. Nilipo ona uchovu wake na mikono iliochoka niligundua jinsi msada mdogo unaweza kumanisha mengi kwa mtu mwingine. Tulipo fika kituoni, alinishukuru sana na akanibariki kwa maneno ya moyo. Tabasamu lake ilinifanya nijisikie fura ya kweli kuliko kitu chochote cha kimwili. Nilijifunza kwamba, wema hawitaji pesa nyingi au umarufu, unaitaji tu moyo wakujali. Tangu siku hiyo nimekua makini zaidi kwa watu wanaoitaji msaada. Hata kwa mambo madogo kama kumsaidia mtu kufuka barabara au kubeba kitu kizito. Kwangu kitendo hicho cha wema kulinifundisha kwamba kusaidia wengi ni njiya moja ya kufanya dunia iwe mahalibora na yenye huruma zaidi.

Kipaumbele cha mawasiliano kazini kwangu ni uwezo na heshima. Kwa sababu, hayo ndio msingi wa ushirikiano mzuri na matokeo bora. Mawasiliano yaliyo kazini ama mawasiliano yaliyo wazi husaidia kila mtu kuelewa majukumu yake, matarajio na changamoto. Zinazoweza kujitokeza. Zinapunguza kwa ama ninapozungumza kwa uwazi au kusikiliza kwa makini. Hupunguza mingangano kuzuia makosa na kujenga uaminifu kati yangu na wenzangu. Pia ninapendelea mawasiliano ya wakati unaofaa kutoa taarifa mapema. Kuuliza maswali kwa adabu na kutoa mrejesho ama mrejesho kwa njia ya kujenga hufanya kazi iende kwa ufanisi zaidi kukaa kimya wakati kuna tatizo mara nyingi huleta matatizo makubwa baadae hivyo mawasiliano ya haraka ni muhimu. Zaidi ya hayo, sauti ya heshima ni kipaumbele hata wakati wa kutokubaliana. Kuzungumza kwa staha hujenga mazingira salama ya kazi ambapo kila mtu anahisi kutathminiwa. Kwa ujumla mawasiliano bora kazini yanapaswa kuwa wazi ya wakati unaofaa na yenye heshima. Kwa sababu bila mawasiliano mazuri hata mipango bora inaweza ikashindwa ama inaweza kushindwa.

Utotoni nilipenda sana kucheza nje na marafiki zangu na huo ulikuwa wakati wenye furaha zaidi maishani mwangu. Maratu baada ya shule tulikusanyika uwanjani kucheza mpira, kukimbiza au kucheza mchezo ya kujificha. Nilifurahia sana uhuru wa kukimbia bila wasiwasi, kucheka bila kujizuia na kugundua dunia kwa jinsi ya mchezo. Pia nilipenda kuchora na kusimuliwa hadithi jioni. Ningeweza kukaa kwa muda mrefu, nikichora nyumba, miti na watu niliyowapenda au kusikiliza hadithi za kuvutia kutoka kwa wazazi au babu na bibi. Hadithi hizo zilinifanya niote ndoto kubwa na kutumia mawazo yangu bila kikomo. Wakati mwingine nilifurahia kusaidia nyumbani hasa jikoni au bustani kwa sababu nilijisikia muhimu na kujifunza mambo mapya. Kwa ujumla utoto wangu ulikuwa kipindi cha kucheza kugundua na kujifunza bila shinikizo. Huo ndio ulikuwa msingi wa furaha ubunifu na udadisi ninaobeba hadi leo.

Wakati ninapo hitaji msaada kazini, hatua ya kwanza ninayo chukua ni kutulia na kufafanua tatizo kwa huwazi badala ya kuogopa au kujificha. Ninajaribu kuelewa hasa, kininacho kwama, nacho ili niweze kueleza vizuri, ninapo waomba wengine msaada. Hii hunisaidia kuepuka mkanganyiko na kufanya msaada uwe wamaana zaidi. Kisha, huenda mfanyakazi mwenzangu au msimamizi ninae mu amini na kumueleza changamoto yangu kwa heshima na uwazi na penda kuuliza maswali badala ya kudhani. Kwa sababu, maswali hunisaidia kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Maranyingi, watu hufurahi kusaidia, ni napo waonyesha kwamba ni natathmini mchango wao. Baada ya kupata msaada hujaribu kujifunza kutokana na maelekezo niliyopewa ili nisi kabiliane na tatizo hilo tena siku zijazo. Pia huwa makini kutoa shukrani kwa sababu msaada nisehemu muhimu ya ushirikiano kazini. Kwa ujumla, ninapo hitajimu msaada kazini na ninaona si udhaifu bali ninafasi ya kujifunza, kushirikiana na kuwabora zaidi katika kazi yangu.

Napo anda ripoti uwanza kwa kuelewa vizuri lengo la ripoti hiyo na nani ata isoma. Kwanza kukusanya tarifa zote muhimu kupitia kumbu kumbu data au maelezo kutokana kwa wenzangu. Kisha huzipanga kwa mpangilio unaoweleweka napenda kuandika pointi kuu kwanza kabla ya kuunda afya ama haya kamili kwa sababu hii unisaidia kuona muundo wa ripoti kwa uraisi. Bada ya hapo, huandika rasimu ya kwanza kwa luga rahisi na enye mantiki. Nikihakikisha kwamba kila sehemu inaunganika vizuri na inayofuata. Ninajitahidi kwa wazi sahihi na kuepuka maneno ya sio ya lazima ili msomaji aielewe kwa aharaka. Kisha hurejea kusoma ripoti yangu ili kurekebisha makosa ya luga kuongeza maelezo pale ni napohitajika au kufupisha sehemu ndefu. Wakati mwingine huomba mtu mwingine apitie ripoti yangu ili kupata maoni ya zaidi. Kwa jumla, kuanda ripoti kwangu ni mchakato wa kusanya tarifa, kuzipiga ama kuzipanga vizuri, kuandika kwa uwazi na kuwakiki kwa umakini ili kutoakazi ilio sahihi na enye ubora.

Zoea nililo jenga ni kuamka mapema kila asubuhi na kupanga siku yangu kabla ya kuanza shugulia yoyote. Mwanzoni haikuwa rahisi kwa sababu nilikuwa nimezoea kulala, kuchelewa na kuamuka kwa haraka bila mpangilio. Hata hivyo, baada ya muda niligundua kwamba kuamka mapema hunipea utulivu, muda wa kutafakari na nafasi ya kujiandaa. Kiakili kwa siku inayo kuja. Asubuhi hutumia dakika chache kunywa maji kupumua kwa kina na kuandika mambo matatu muhimu ninayo taka kuyatimiza siku hiyo. Zoea hii limenisaidia kuwa na nidhamu zaidi kupunguza msongo wa mawazo na kutumia muda wangu kwa busara. Badala ya kukimbizana na majukumu sasa ninaanza siku nikiwa na muelekeo wazi. Pia nimejenga tabia ya kutafakari, jioni kwa dakika chache, nikidhamini ama nikitathmini kile ninachofanya vizuri na kile ninachoweza kuboresha hii inanisaidia kujifunza kila siku badala ya kurudia makosa.

Kinachonifanya nicheke zaidi ni hali ya ama hali za kuchekesha zinazotokea bila kupanga. Hasa pale ambapo yanapojitokeza kwamba namna ama kwa namna ya ajabu au isiyotazamiwa. Kauli za watoto utani wa marafiki au tukiwa wadogo la kila siku ambalo halikutarajiwa mara nyingi hunifanya nicheke kwa moyo wote. Kicheko kama hiki hunitoa kwenye msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie mwepesi na mwenye furaha. Pia hunichekesha watu wenye ucheshi wa asili na wale wanaoweza kueleza jambo la kawaida kwa namna ya kuchekesha bila kumdharau mtu ya yeyote. Filamu au video fupi za kuchekesha pia hunifanya nicheke hasa zinapokuwa na ucheshi wa ubunifu badala ya kejeli. Zaidi ya hayo, napenda kucheka pamoja na watu ninaowapenda, kicheko cha pamoja huimarisha urafiki na kuleta hisia ya ukaribu au umoja. Kwa ujumla, kicheko kwangu ni dawa ya moyo, kinaniletea, furaha, kinatuliza na kinakumbusha kwamba maisha licha ya changamoto zake bado yana mambo mengi ya kufurahisha.

Changamoto ninazokutana nazo kazini mara nyingi zinahusiana na muda. Mawasiliano na shinikizo la matarajio. Wakati mwingine kuna kazi nyingi zinazohitaji kukamilishwa kwa muda mfupi, jambo linaloweza kusababisha msongo wa mawazo na kuchoka. Katika hali kama hii, lazima nijifunze kupanga vipaumbele vizuri ili nisiwe na haraka isiyo ya mpangilio. Pia hukutana na changamoto za mawasiliano hasa pale ambapo watu wanamtizamo tofauti au hawajaelewana vizuri. Wakati mwingine taarifa hazijafika kwa wakati jambo linaloweza kusababisha mkanganyiko au makosa. Hili hunifundisha umuhimu wa kuuliza maswali na kudhibitisha mambo mapema. Changamoto nyingine ni kujifunza vitu vipya kila mara. Hasa teknolojia au mbinu mpya za kazi ingawa ni ngumu mwanzoni hatimaye hunisaidia kukua kitaaluma. Kwa ujumla ingawa changamoto kazini zinaweza kuwa ngumu ninaziona kama nafasi za kujifunza, kujiboresha na za kuwa mfanyikazi bora zaidi.

Ningependa kujifunza ujuzi wa programu kompyuta kwa sababu inaona kuwa teknolojia hiyo msingi wa dunia ya kisasa. Kujua kuandika programu kungenipa uwezo wa kutatua matatizo kwa ubunifu, kutengeneza programu zangu mwenyewe na kuelewa vizuri jinsi mfumo wa kidigitali inavyofanya kazi. Pia ningeweza kutumia ujuzi huo kuboresha kazi yangu au hata kuanzisha miradi mipya ya kiteknolojia. Zaidi ya hapo, napenda pia kujifunza lugha mpya, hasa, kifaransa au kihispania ili niweze kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti. Lugha mpya ingefungua milango ya kusafiri, kusoma vitabu vipya na kuelewa mitizamo tofauti ya dunia. Kwa ujumla, kujifunza mambo mapya hubifanya nihisi nikiendelea kukua badala ya kubaki mahali pale. Kwangu elimu si kitu kinachoisha shuleni ni safari ya maisha yote ya kugundua kuboresha na kujiboresha.

Maranyingi nasomea habari mutandaoni kupitia tovuti za habari na programu za mutandao ya kijamii. Napenda kutembelea tovuti za vyombo vikubwa vya habari kwa sababu hutoa taarifa zilizo dhibitishwa kuhusu siasa, uchumi, mchezo na matukio ya kijami. Kusoma kutoka vyanzo hivyo hunisaidia kuelewa kinacho endelea nchini na duniani kwa ujumla. Pia kutumia programu kama X Facebook na YouTube kupata habari za haraka. Uko naweza kuona matukio yanapotokea moja kwa moja kupitia video, picha au maoni ya watu wengine. Hata hivyo kuwa huwa mwangalifu kutofautisha habari za kweli na zile za uzushi kwa kulinganisha taarifa kutoka vianzo tofauti.

Kwa kawaida nasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Asubuhi uanza kwa kutoa shukrani kwa maisha, afya na watu walio karibu nami. Huu ni wakati wangu wakutafakari kuhusu mwaka uliopita, nini nilicho jifunza, nini klinifurahisha na jinsi navyotaka kukua katika mwaka unaoafuata. Baadae napenda kuwa pamoja na familia au marafiki wakaribu, tunaweza kushiriki chakula maalum, kukata keki na kupiga picha za kumbu kumbu. Wakati mwingine tunatoka nje kwa chakula au shughuli ndogo ya kufurahisha kama kutembea, kucheza mchezo au kutazama filamu pamoja. Pia, napenda kutumia siku hii kufanya kitu cha kipekee kama, kujifunza jambo jipya, kusaidia mtu mwingine au kujipa zawadi ndogo ninayopenda. Kwa ujumula kwangu siku ya kuzaliwa si tu sherehe. Bali ni, nafasi ya kushukuru, kuungana na wapendwa na kuanza mwaka mpya, wa maisha nikiwa na matumaini na malengo mapya.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale panapokuwa na heshima, ushirikiano na mawasiliano wazi kati ya watu. Wafanyikazi wanapo hisi kusikilizwa na kudhaminiwa wanakua na motisha zaidi, wanashirikiana vizuri na kufanya kazi kwa ubora mkubwa. Uwaminifu kati ya viongozi na wafanyikazi pia ni muhimu kwa sababu hujenga hali ya usalama na uwazi kazini. Pia mazingira mazuri ya kazi yanahitaji nafasi safi yenye mwanga wa kutosha na hewa mzuri kwani mazingira ya kimwili huadhiri sana jinsi mtu anavyo fanya kazi. Mpangilio mzuri vifaa vinavyo fanya kazi na sehemu tulivu husaidia watu kuzingatia majukumu yao bila usumbufu. Zaidi ya hayo, shirika lenye fursa za kujifunza kukua na kusikiliza mawazo ya wafanyikazi hufanya watu wajisikie kuwa sehemu muhimu ya timu. Kwa ujumla mazingira ya kazi mazuri ni yale yanayo changanya, heshima, ushirikiano, mazingira rafiki na fursa za maendeleo. Ndio msingi wafuraha na mafanikio kazini.

Ndio napenda na ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa sababu naamini mafanikio makubwa hutokana na nguvu ya pamoja. Ninapofanya kazi na wenzangu kila mtu huleta mawazo, uzoefu na ujuzi wake. Jambo linalosaidia kupata suluhisho bora kuliko wa mtu mmoja angeweza kufanya pekee yake. Ushirikiano hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu badala ya kufanya kazi kwa upweke. Katika kazi ya pamoja, hujifunza kusikiliza kwa makini, kuheshimu mtazamo, tofauti na kutoa mchango wangu kwa njia yenye staha. Wakati mwingine kuna kutokubaliana, lakini kupitia mazungumzo ya wazi na heshima, tunaweza kufikia makubaliano yanayo nufaisha kila mtu. Pia kufanya kazi na wengine hunipa motisha zaidi kwa sababu tunaweza kutiana moyo na kusaidiana pale mmoja wetu wanapokwama. Kwa ujumla ushirikiano kwangu si tu njia ya kufanya kazi bali ni njia ya kujifunza kukuwa na kufika matokeo bora kwa pamoja.

Ndiyo nimewai kufikiria kuazisha biashara yangu na wazo hilo limekua likinivutia kwa muda mrefu. Nafikiria biashara kama nafasi ya kujitegemea, kutumia ubunifu wangu na kuleta suluhisho kwa changamoto zinazo wakabili watu katika jamii yangu. Mara nyingi naweza kuazisha biashara ndogo inayohusiana na teknolojia, huduma au bidhaa zinazo raisisha maisha ya watu. Kinacho nivutia zaidi kuhusu ujasiri mali ni uhuru wa kufanya maamuzi na kuona wazo langu likikuwa kutoka kitu kidogo hadi kuwa kitu chenye dhamani. Pia ninaona kuwa biashara binafsi inaweza kuunda ajira kwa wengine na kuchangia mandeleo ya jamii jambo linalonimpa motisha zaidi. Hata hivyo, ninatambua kwamba kuanzisha biashara kuna hitaji ujasiri, mpango mzuri, mtaji na uvumilivu mkubwa ndiyo maana, bado ninaendelea kujifunza, kujiandaa na kutafuta maarifa zaidi kabla ya kuchukua hatua hiyo rasmi. Kwa ujumla, wazo la kuanzisha biashara yangu si ndoto tu, ni lengo la baadae ambalo ninatarajia kulitimiza kwa bidii, hekima na nidhamu.

Najilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuwa makini, mwenye taarifa na kutumia tabia salama za kidigitali kila siku. Kwanza hutumia nywila imara na tofauti kwa kila akaunti na huwasha uthibitishaji wa hatua mbili ili kuzuia watu wasio idhinishwa kuingia kwenye akaunti zangu. Hii hunipa ulinzi wa ziada hata kama nywila yangu ingeweza kuvunjishwa. Pia hua mwangalifu na viungo na baruapepe zinazo ama zisizo julikana kuepuka kubofia viungo vya kutiliwa shaka au kukua faili kutoka vianzo visivyo aminika. Kwa sababu vinaweza kuwa na virusi au udukuzi. Kabla ya kushiriki taarifa binafsi mtondaoni hujiuliza ikiwa ni salama na muhimu kufanya hivyo. Zaidi ya hayo husahihisha ama husasisha programu na mfumo wa simu au kompyuta yangu mara kwa mara. Ili kuziba mianya ya kiusalama wakati mwingine hutumia programu za kinga virusi. Kuepuka mtandao ya wifi ya umma isiyo ya salama. Kwa ujumla kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwangu ni mchanganyiko wa teknolojia salama tahadhari binafsi na elimu ya kidigitali. Kusababu usalama mtandaoni kuwanza na ama huwanza na mimi mwenyewe.

Napendelea kuvaa ndevu kwa sababu kwangu ni sehemu ya mtindo wangu wa utambulisho wangu binafsi. Ndevu unifanya nijisikie mtu mzima zaidi, mwenye kujiamini na mwenye haiba ya kipekee. Pia napenda jinsi zinavyoweza kubadilisha mwonekano wangu bila kuhitaji jitihada nyingi za kila siku. Ninapo zitunza vizuri huwa zinapunguza ama kuzipunguza na kuziweka nadhifu hunipa mwonekano, wa heshima na umakini. Hata hivyo, kuna nyakati napenda kunyoa kabisa hasa ninapotaka mwonekano safi na rasmi zaidi. Kama ninapo hudhuria tukio muhimu au mahojiano ya kazi kunyoa hunifanya nijisikie mwepesi na mpya kana kwamba nimeanza upya. Kwa ujumla, uchunguzi ama uchaguzi kati ya kunyoa na au kuvaa ndevu unategemea hali hisia na mazingira ya wakati huo. Lakini mara nyingi napendelea kuvaa ndevu kwa sababu zinanionyesha utu wangu na mtindo wangu kwa njia ya asili na ya kipekee.

Hali ya hewa leo ni joto la wastani na mwanga wa jua mchache kuchanganyika na mawingu. Huku hali ikiwa safi na ya kuvutia kwa shughuli za nje. Kelele ya jua hupanda asubuhi na kufika nyakati za mchana na jioni. Huku joto ikiwa takriban ishirini na saba Celsius. Hadi nyuzi ishirini na nane wakati wa mchana baadae. Joto hupungua pale pole pole na anga inabaki safi na kwa mawingu machache. Kwa ujumla siku ni nyepesi na yenye hali nzuri inaweza kuwa na mwanga wa kutosha wajua bila mvua kubwa. Hata hivyo kuna mwonekano wa mawingu mchache usiku na hali ya hewa inapunguza pole pole joto. Kwa kifupi leo ni siku nzuri kwa shughuli za nje kama kutembea kufanya kazi na au kushiriki kikazi kwa ni joto ni wastani na hali ni tulivu.

Ndiyo napenda mvua kwa sababu inaleta hisia za utulivu upya na matumaini sauti ya matone ya mvua ya ikigonga paa au majani hunifanya nihisi nimetulia na mwenye amani. Kana kwamba dunia inapumua kwa pamoja. Harufu ya udongo uliolowa inayojulikana kama harufu ya mvua ni ya kipekee na yenye kumbu kumbu nzuri. Mvua pia inanifanya nitafakari zaidi kuhusu maisha kwa kuwa inanikumbusha kuwa bada ya kila ukavu huja neema. Ninapo kuwa ndani inapenda kuka karibu na dirisha kunywa kinywaji cha joto na kutazama anga ikibadilika pole pole. Kwa upande mwingine mvua kusaidia mimea kustawi mito kujawa na mazingira kuwa ya kijani na hai. Hivyo sio tu kwamba mvua ni nzuri kwangu binafsi bali pia ni muhimu kwa maisha yote. Kwa ujumla mvua kwangu ni alama ya uhai. Faraja na mwanzo mpya ndio mana ninapenda mvua.

Wakati wa furaha najifurahisha kwa kusherehekea kwa njia rahisi yenye maana. Mara nyingi napenda kutumia muda wa watu ninao wapenda kama familia au marafiki. Kwa sababu furaha huwa kubwa zaidi ninaposhiriki na wengine. Tunaweza kucheka pamoja, kupiga stori, kucheza muziki au kuenda matembezini ili kufanya siku iwe ya kukumbukwa. Pia napenda kujipongeza mwenyewe ninapopata mafanikio iwe kwa kujipatia chakula. Ninachopenda kutazama filamu nzuri au pumzika bila wasiwasi wakati mwingine husikiliza muziki wenye nguvu na kucheza kidogo ili kuonyesha furaha yangu kwa mwili mzima. Aidha napenda kuandika au kutafakari kuhusu kile kilichonifanya niwe na furaha ili kukumbuka wakati huo baadaye. Hii hunisaidia kudhamini baraka zangu na kudumisha mtazamo chanya maishani. Kwa ujumla najifurahisha kwa kushirikiana na wengine kujitunza na kutathmini wakati mzuri kwa sababu furaha ni zawadi yanapaswa kuishiwa kikamilifu.

Aina ya filamu ninazapenda zaidi ni zile za kusisimua, tamthilia na za uhalisia wa maisha kwa sababu hunifanya nitafakari na kujifunza kitu kipya. Filamu za kusisimua hunivutia kutokana na hadithi zenye mvutano, siri na matukio yasiyotabirika, ambayo hunifanya nikose kupepesa macho hadi mwisho. Napenda jinsi zinavyochangamusha akili yangu na kunifanya nijiulize maswali mbalimbali. Pia napenda sana filamu za tamthilia kwa sababu zinaonyesha hisia halisi za binadamu, upendo, huzuni, furaha na changamoto za maisha. Kupitia aina hii ya filamu naweza kuji weka katika viatu vya wahusika na kuelewa maisha yao kwa kina zaidi. Wakati mwingine hufurahia pia filamu za ucheshi kwa sababu hunifanya nicheke kupunguza msongo wa mawazo na kunipa hisia chanya baada ya siku ndefu. Vile vile filamu za vitendo hunivutia ninapotoka burudani yanye nguvu mapambano na matukio ya haraka. Kwa ujumla napenda filamu zinazochanganya burudani, somo la maisha na ubunifu wa hadidhi kwabsababu zinabrudisha huku zikiboresha mtazamo wangu kuhusu dunia.

Kinywaji ninachopenda zaidi kunywa asubuhi ni chai ya moto kwa sababu unisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu, mwenye nguvu na mwenye umakini. Ninapo amuka kikombe cha chai enye harufu mzuri unifanya nijisikie nimerudi kwenye uhai baada ya usingizi mrefu. Doto lake hupasha mwili wangu taratibu na kunifanya nijisikie mchangamfu hata kama asubuhi ni baridi. Napenda chai kwa sababu si tu kinywaji bali pia ni muda wa kutafakari. Mara nyingi hukaa kimya kwa dakika chache ni kinywa chai pole pole huku nikifikiria mipango ya siku yangu ladha yake iwe chai ya maziwa tangawizi au ndimu unituliza na kunipa motisha ya kuanza majukumu yangu. Pia inanisaidia kuwa makini kazini au masomoni bila kunifanya nijisikie msisimko kupata kupita kiasi kama kahawa kali. Nikinywaji cha kirafiki kwa mwili wangu na sehemu ya utamaduni wangu wa kila siku. Kwa ujumla chai ya asubui kwangu ni mwanzo mzuri wa siku ni faraja nishati na muda wa amani kabla ya dunia kuanza kuwa shuguli nyingi.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza zaidi ni programu, kompyuta na teknolojia ya kidigitali navutiwa sana na jinsi programu zinavyotengenezwa na jinsi teknolojia inavyoweza kutatua matatizo halisi ya jamii. Kujifunza ujuzi huu kungeniwezesha ama kuna niwezesha kubuni programu, tovuti au mifumo ambayo inaweza kusaidia watu katika elimu biashara au huduma za kijamii. Pia ninaamini kuwa dunia inaendelea kwenye teknolojia zaidi kila siku. Hivyo kujua programu kungenipa fursa nyingi za kazi na ubunifu. Ningependa kuelewa jinsi computers zinavyo fikiri, jinsi misimbo inavyo fanya kazi na jinsi ya kubadilisha wazo kuwa kitu halisi cha kidigitali. Zaidi ya faida za kikazi, kujifunza ujuzi huu kungenifanya kuwa mvumbuzi na mtu anayeweza kuleta mabadiliko chanya. Ningependa kuunda suluhisho zinazorahisisha maisha ya watu, hasa elimu na huduma za mtandaoni. Kwa ujumla, kujifunza teknolojia na kuprogramu ni ndoto yangu kwa sababu kungenifungua milango mipya ya maarifa, ubunifu na fursa zaidi ama fursa za kusaidia jamii kwa njia ya kisasa.

Ninapanga kazi yangu kwa kutumia mpangilio ulio wazi, rahisi na wenye nidhamu ili kuhakikisha ninakamilisha majukumu yangu kwa wakati. Kwanza huanza kwa kuorodhesha kazi zote muhimu. Ninapo paswa ama ninazo paswa kufanya kisha huziweka kwa mpangilio wa kipaumbele kulingana na umuhimu na muda wa mwisho. Hii hunisaidia kuepuka mkanganyiko na kufanya kazi kwa taratibu. Pia napenda kugawanya kazi kubwa kwa hatua ndogo ndogo ili ziwe rahisi kutekeleza. Badala ya kuogopa kazi nzima huzingatia hatua moja baada ya nyingine. Jambo na nilifanya niwe na umakini na motisha. Wakati mwingine hutumia kalenda au programu ya kupanga kazi ili kukumbushwa majukumu muhimu aidha, ninahakikisha, ninapanga muda wa mapumiziko ilikuepuka uchovu. Pumizika kidogo nisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya na akili safi. Kwa jumla, kupanga kazi kwangu ni mchanganiko wa kuweka vipaumbele, kugawanya majukumu na kujisimamia vizuri. Njia inayoniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi na bila msongo.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu inanisaidia kufikiria kwa mpangilio na kutatua matatizo kwa mantiki. Ninapo ingia kwenye hesabu nahisi kama niko kwenye mchezo wa akili, unaohitaji umakini, umilivu na ubunifu. Kila swali ni changamoto mpya ambayo hunifanya, nitafute njia bora ya kupata jibu sahihi. Pia napenda jinsi hesabu inavyotumika katika maisha ya kila siku kuhesabu pesa kupanga muda au kuelewa takwimu na teknolojia inanifundisha nidhamu ya kufikiri na kutochukua majibu bila kuyachunguza. Ingawa wakati mwngine inaweza kuwa ngumu nikipata suluhisho sahihi nahisi kuridhika sana. Kwa ujumla hesabu kwangu si tu somo bali ni chombo cha kufikiri vizuri, kufanya maamuzi na kuelewa dunia kwa njia ya sayansi na yenye mpangilio.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kukua kitaaluma, kutoa mchango wenye maana na kuwa bora zaidi, kadri muda unavyosonga. Kwanza natamani kuendelea kujifunza ujuzi mpya, kuboresha uwezo wangu ili niwe mtaalamu anajitegemea na anaye heshimika katika kazi yake. Nina amini kuwa kujifunza ni mchakato wa maisha, hivyo sitaki kusimama mahali pamoja. Pia lengo langu ni kufanya kazi inayosaidia watu na kuleta matokeo chanya katika jamii. Ningependa kuona kwamba juhudi zangu zinaboresha maisha ya wengine, iwe kupitia huduma bora, mwanzo mpya au suluhisho la matatizo muhimu. Hilo hunipa motisha kubwa ya kuendelea kujituma. Aidha nataka kujenga uhusiano mzuri na wezangu kazini, kufanya kazi kwa ushirikiano na kuwa mtu anaye tegemeka. Kuwa na mazingira mazuri ya kazini ni sehemu muhimu ya mafanikio. Kwa ujumla malengo yangu ya kazi ni kukua, kusaidia wengine na kufanya kazi kwa uadilifu ili kufikia mafanikio ya muda mrefu yenye maana.

Napendelea kwasiliana na watu kwanjia ya wazi na ya heshima na ya kirafiki kwa sababu mawasiliano mazuri ujenga uwelewano na kuzia mgogoro. Mara nyingi upenda kuzungumuza ana kwa ana kwani inaweza kuona sura ya mtu, hisia zake na luga ya mwili. Jambo linalo rahisisha kwelewana vizuri. Mazungumuzo ya ana kwa ana. Ana pia unifanya nijisikie karibu zaidi. Na mtu ninae zungumuza nae. Hata hivyo ninapo tenganishwa na umbali na napenda kutumia simu. Ujumbe mfupi au nikutano ya video. Teknolojia unisaidia kuendelea kwasiliana na marafiki, familia, wenzangu. Bila kujali tuko wapi. Napenda ujumbe ulio wazi na mfupi ili kwepuka mchanganyiko ama mkanganyiko katika mawasileno yangu na jitahidi kusikiza kwa makini kabla ya kujibu kwa sababu kuelewa mtazamo wa mwingine ni muhimu kuliko kuzungumza tu. Pia napenda kutumia maneno yenye adabu na kuepuka lughakali. Kwa jumla, napendelea mawasiliano ya liyowazi yenye heshima na yanayo jenga uhusiano mzuri kati yangu na watu wengine.

Kujianda kwa mkutano uwanza kwa kupanga mawazo yangu na kuelewa vizuri ajenda ya mkutano. Kwanza husoma nyaraka au taarifa zinazo usiana na mada itakayo jadiliwa ili niwe na ufahamu wa kutosha na niweze kuchangia ipasavyo. Ikiwa kuna mawasilia maswali au hoja muhimu, uziandika pa mapema ili nisizisau wakati wa majadiliano. Pia huakikisha vifaa vyangu viko tayari kama kompyuta, kalamu, daftari au mtandao. Ikiwa ni mkutano wa mtandaoni kwa mikutano ya video huangalia kamera, sauti na mwanga ili kila kitu kifanye kazi vizuri. Haitha napanga muda wangu ili nifike mapema na kuepuka haraka au mkanganyiko wa dakika za mwisho. Wakati mwingine hupumua kwa kina au kutulia kwa dakika chache ili kuingia kwenye mkutano nikiwa na akili tulivu na umakini. Kwa jumla kujiandaa kwangu kuna usisha maandalizi ya taarifa vifaa na akili. Ili niwe mshiriki mwenye mchango mzuri mwenye utulivu na mwenye ufanisi katika mkutano.

Pia natumia kompyuta zaidi kwa kazi, kujifunza na mawasiliano kila siku. Kompyuta nanisaidia kuandika, kufanya utafiti, kuchambua taarifa na kupanga majukumu yangu kwa ufanisi zaidi. Badala ya kutumia karatasi nyingi, ninaweza kuifadhi nyaraka zote kidigitali na kuzifikia kwa urahisi wakati wowote. Pia natumia kompyuta kujifunza mambo mapya, kupitia nakala, video za kielimu na kozi za mitandaoni. Nanipa fursa ya kupanua maarifa yangu bila kusafiri mbali. Zaidi ya hayo, kompyuta ananisaidia kuwasiliana na watu kupitia barua pepe, mikutano ya mtandaoni na ujumbe wa papo kwa hapo. Wakati ya mpumziko, huitumia pia kwa burudani kama kutazama filamu, kusikiliza muziki au kusoma habari kwa jumla. Kompyuta ni chombo muhimu kinacho rahisisha maisha yangu ya kazi, masomo na mawasiliano kila siku.

Kinywaji nacho kipenda zaidi ni chai moto kwa sababu kinaunganisha ladha nzuri na hisia ya faraja asubuhi kikombe cha chai hunisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu, mwenye nguvu na tayari kukabiliana na majukumu yangu. Harufu yake ya laini na joto lake hunifanya nijisikie nyumbani hata nikiwa mbali. Wakati mwingine mchana au jioni, chai pia ni rafiki mzuri kwa ama wakupumzika. Napenda kukaa kimya kunywa taratibu na kutafakari kuhusu siku yangu. Wakati mwingine huongeza tangawizi au limau, jambo linalo, ipa ladha kali na yenye kuburudisha. Zaidi ya kuwa kinywaji tu, chai kwangu ni alama ya utulivu, ukarimu na muda wakupunguza kasi. Kila kikombe kinakumbusha kwamba hata katika usiku zenye shuguli nyingi ni muhimu kuchukua muda kidogo kujitunza na kufurahia mambo madogo ya maisha.

Napo kuwa na familia yangu napenda kufanya mambo yanaeo tujenga karibu na kuimarisha upendo wetu. Mara nyingi tunaka pamoja kuzungumuza kucheka na kubadilisha habari za siku. Jambo linalo tufanya tuhisi kuwa timu moja mazungumuzo haya unituliza na kunikumbusha umuimu wa kuwa na watu wanaonijali. Pia napenda kula chakula cha pamoja na familia kwa sababu wakati wameza ni zaidi ya kula. Ni muda wa kushirikiana na kujenga kumbukumbu nzuri. Wakati mwingine ya tunatoka pamoja kutembea ama kutembelea jamaa au kufanya shuguli za burudani kama kutazama filamu na au kucheza michezo. Zaidi ya yote napenda muda wa utulivu pamoja nao. Kwa sababu unanipa nguvu furaha na isia ya kuwa nyumbani. Familia kwangu ni msingi wa msaada. Upendo na faraja katika maisha.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu zaidi ni sera ya heshima na mazingira salama ya kazi. Sera hii inahakikisha kwamba kila mfanyakazi anatendewa kwa haki bila ubaguzi. Unyanyasaji au dhuruma ya aina yoyote inapokuwepo watu hujisikia salama kuthaminiwa na kuwa huru kutoa mawazo yao bila hofu. Sera hii inajenga utamaduni wa mawasiliano ya kazi, ushirikiano na uaminifu kati ya wafanyakazi na viongozi. Wakati wanapo heshimiwa wanafanya kazi kwa ari zaidi, wanashirikiana vizuri na wanakua wabunifu zaidi aidha inapunguza migogoro na huongeza tija ya kampuni kwa ujumla. Zaidi ya hayo, sera ya mazingira salama inalinda afya ya kimwili na kiakili ya wafanyakazi. Jambo linalo saidia kampuni kuwa na timu yenye furaha na nyenye ufanisi. Kwa hiyo naona sera hii kuwa msingi wa mafanikio ya shirika lolote.

Ninapoboreshwa mchakato ya kazi huanza kwa kuangalia kwa makini jinsi mambo yanavyofanyika sasa na kubayiano maeneo yenye ucheleweshaji, urudiaji na au upotezi wa muda. Badala ya kufanya mambo kwa mazoea tu, hujiuliza kama kuna njia rahisi, haraka au bora ya kufanya matokeo yale yale. Kisha kusanya maoni kutoka kwa wenzangu kwa sababu mara nyingi watu wanaofanya kazi moja kwa moja wanaufahamu mzuri wa changamoto na suluhu zinazowezekana. Pia hutumia teknolojia inapowezekana kama zana za kidijitali, otomatiki au mfumo wa pamoja ili kurahisisha kazi na kupunguza makosa. Baada ya kubuni maboresho hujaribu kwa kiwango kidogo kwanza kuona kama inafanya kazi kabla ya kuyatekeleza kikamilifu. Mara kwa mara utadhani matokeo na kurekebisha inapohitajika. Kwa jumla, ninalenga kufanya kazi iwe rahisi, yenye ufanisi zaidi na yenye ubora wa juu. Huku nikiendela kujifunza na kuboresha kila hatua.

Nigependa kuona jamii yenye elimu bora usawa na umoja zaidi. Kwanza natamani kila mtoto apate elimu bora bila kujali hali ya familia yake. Kwa sababu elimu ndio msingi wa maendeleo ya kweli pili nigependa kuona fursa za kazi na huduma muhimu kama afia majisafi na makazi bora zikifika kila mtu kwa haki. Pia nigependa jamii yenye huruma zaidi ya ambapo watu wanasaidiana badala ya kubaguana na ambapo tofauti zetu za dini kakabila au kipato zinaishimiwa. Kwa jumla ngependa jamii yenye watu wanaojali mazingira kutathimini amani na kufanya pamoja kwa ajili ya maisha bora ya wote.

Ninaweka malengo yangu ya kila mwezi kazini kwa njia ya mipangilio na ya vitendo ili yaweze kufikiwa. Kwanza huanza kwa kuangalia malengo makubwa ya mwaka au ya kampuni kisha uchogombo muhimu yanayohitaji kukamilishwa ndani ya mwezi huu. Baada ya hapo hugawa malengo makubwa kwa hatua ndogo zinazoweza kufanywa wiki kwa wiki au hata siku kwa siku. Hii inasaidia kuepuka kulemewa na kazi nyingi. Kwa wakati mmoja mara nyingi huandika malengo haya kwenye kalenda daftari au programu ya kupanga kazi. Pia huweka vigezo vya kupima mafanikio kama tarehe za mwisho idadi ya ama idadi za siku zitakazokamilika au matokea yanayotarajiwa. Katika ama katikati ya mwezi kupitia maendeleo ya kuona kama nipo kwenye njia sahihi nafanya marekebisho inapohitajika mwisho wa mwezi hutadhmini nilichofanikiwa changamoto nilizokutana nazo na ni nini ninachokirekebisha kwa mwezi unaofwata hii inasaidia kujifunza na kuwa bora zaidi kila wakati.